Je, unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo, unatumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi. Napenda zaidi kuitumia kuwasilina na marafiki, kupata habari na kujifunza vitu vipya. Sipendi kukaa muda mrefu sana huko. Najaribu kubalance kati ya mitandao na maisha halisi ili nipate muda wa kupumzika.

Unashughulikia kazi za dharura vipi kwanza natulia ili nisipaniki halafu naiweka kama kipaumbele cha kwanza naachana na mambo mengine yasio na haraka nachambua haraka ili nijue kinachohitajika kufanyika sasa hivi na nifanye hatua moja kwa moja kama kuna mtu wa kushirikiana naye naomba msaada niwasiliane mapema.